Hii mada ya mazingira ni mada pana inayoitaji utulivu na uvumilivu wa hali ya juu. Kwa hiyo tukiangalia katika mazingira ambayo yanatuzunguka mara nyingi najitahidi katika kuyafanya yawe masafi, kusafisha kila maeneo, kuhepusha kama kuna madimbi madimbi, kufukia, kungolea nyasi, ili mbu wasiwe wengi, Lakini pia kumwagilia baadhi ya miti ambayo inakua ipo Kwa hapa nilipo sasa hakuna miti lakini nikiwa kule kijijini kwetu kuna miti ya matunda kama kuna miti ile michanga ambayo inaitaji kumwagiliwa huwa najitahidi kuimwagilia maji ili iweze kukua haraka na iweze kuenda vizuri Lakini pia kusafisha kukwetua kukwetua nyasi kuhakikisha kwamba mazingira yanabaki safi na yanakuwa salama muda wote kwa ajili ya kuepuka magonjwa mbali mbali na kuepuka uharibifu wa mazingira ambao unaweza ukatokea wakati waote. Kwa hivyo ni muhimu kila mmoja akayaelewa na kuyatunza mazingira ili tuweze kuwa salama. Mazingira yakiaribiwa na afia zetu pia zinapata shida, zinapata migogoro. Ni lazima tutunze mazingira yetu, tunayoishi, pamoja na yale ambayo atuyaishi kwa kuepuka, kutupa taka ovyo, kwa kuipuka kufanya mambo yasiyofaa. Unakuta mtu anatembea, labda nakukua na karatasi, alikua anakula kitu, anatupa karatasi ovyo, ovyo, barabarani Kwa hivyo ni kitu ambacho sio kizuri, mi pia najitahidi, kukusanya uchafu, yaani kukusanya mahali pamoja, sio kutupa taka ovyo. Hata kama nilikuwa nakunywa maji, lilibaki kopo, silitupi, naishikilia, mpaka ntakapokuta sehemu ya kueka uchafu, basi nalieka mle ndani. Mimi nkikutana na hao watu, kuna watu uwanga wanawakota makopo, basi nampa lile kopo, ili aendelelee, aende akalifanyie, shughuli zake nyingine, zinazo, mhitaji kuwa na hiyo kopo. Kwa hiyo tujitahidi sana, hata nikikwangua vocha. Ni lazima nihakikishe ile vocha naiweka kwenye kamukoba mpaka nipate mahali penye kapu la kutupia taka ndo naitumbukiza mle au mpaka nifike nyumbani niiweke pamoja na taka ambazo nimezikusanya mimi mwenyewe ambazo zinatakiwa kuenda kutupwa.

Ndiob, napenda sana kupika, nikitoka katika shuguli zangu, nikirudi nyumbani napika, nyakati za jioni maranyingi huwa narudi na vyakula kutoka huko kwenye shughuli zangu mfano nanunua mboga, nanunua viungo, nanunua labda makaa nikifika nyumbani nikupika na tunakula. Napenda sana kupika na watoto wangu wanapenda sana chakula ambacho nawapikia nyumbani. Lakini pia baadhi watoto wadogo wadogo hawa wanakua wanachagua wanakua wanasumbua sana kula. Kwa hio huwa najitahidi, niwapikie mimi mwenyewe halafu nawabadilishia badilishia milo. Ili siwezi kuzoea mlo mmoja, uka wakinai wakakosa kula wakawa wanashidwa kula. Napendelea kupika mwenyewe ili niweze kubadilishia leo napika mlo huu, kesho nitapika mlo huu, kesho kutwa napika mlo huu. Hivo hivo, ndivyo watoto wanapata hamu ya kula kila siku Wanapata hamu zaidi. Chakula cha jana kilikuwa kizuri. Ngoja tuone hiki cha leo labda kitakuwa kizuri zaidi. Au chakula cha jana kilikuwa kibaya Hebu tuone hikii cha leo kitakuwa na ladha gani, Kwa hio lazima wanakula kwa kutaka kujua Hali ya chakula ikoje kama chakula ni kizuri au chakula sio kizuri Yaani chakula ladha yake ni mbaya au ladha yake ni ya kuridhisha tofauti na chakula cha kununua nje, kuliko kupika, kwanza kinakuwa na gharama kubwa, lakini pili mara nyingi kinakuwa hakina ladha nzuri sana kama ile ambayo inatokea wakati mtu akipika yeye mwenyewe. Kwa hio chakula kizuri jamani ni cha kupikwa na mimi binasi napenda sana kupika na jitahidi mno katika hio hali ya kupika kuhakikisha chakula nilichopika ni kizuri, kitamu, kinapendwa hata kikama siku hio, labda nikikosea, pishi halifanani siku zote, haliwezi kutoka pishi zuri. Kuna siku ambapo utapika chakula, kitakuwa si kitamu. Kuna siku ambapo utapika chakula kinakuwa ni kitamu Lakini mara nyingi zaidi, kinakuwa ni kitamu kuliko kile cha kutokuwa kitamu.